Kwa kawaida mimi hulala kwa masaa nane ikiwa ni siku za kawaida za wiki lakini ikifika weekendi mimi hulala kwa masa kama kumi kwa sababu unapata nimeamua kwenda kupiga hepiki dogo na marafiki sasa uchovu na hiyo sherehe ya usiku imefanya na ongeza masaa ya kulala.

Mazingira ya kazi ambayo napendelea ninawezasema ni ya nyumbani kwa sababu mimi kazi zangu zote nimefanya nikiwa nyumbani tangu nianze kufanya kazi na nimeona inanisaidia kwa sana kwa sababu naweza kupanga shughuli zangu zingine napata muda wa kutosha wa kufanya shughuli zingine na pia kwa sababu mimi ndiyo natengeneza ofisi yangu ya nyumbani unapata naweka vitu ambavyo vinanisaidia ili kufanya kazi vizuri na pia kusaidia katika mawazo wakati niko na kazi hivyo basi kwangu mazingira ya kazi ambayo napenda nitasema ni yangu ya nyumbani.

Ninaishi mahali nilipozaliwa. Nimezaliwa Nairobi na nimelelewa Nairobi na kwa sana hata. Hata eneo ambalo niko sahizi. Eneo ambalo nilizaliwa, nikalelewa na nimesoma. Wakati nilikuwa mtu mzima niliweza kuhama nikaenda eneo tofauti lakini bado liko Nairobi. Lakini familia yangu ilibaki eneo nilizaliwa kwa hivyo ikifika muda wa Krismasi huwa narudi kwa hilo eneo kujumuika na familia.

Tunda, napenda ndizi sana sana. Tangu utotoni, nilipenda ndizi na hadi niwe mtu mzima, napenda ndizi. Nakumbuka nikiwa mdogo, mamangu alikua akija kutoka kazini kila siku, lazima aje na ndizi. Hivyo basi nilipenda, nilikuwa nabeba ndizi ili ku wakati nimekula, wakati nahisi njaa, nakula ndizi. Watu wengi sana kwa shule niliyokuwa walikuwa wananijua kwa tabia hii ya kubeba ndizi sana sana.

Sidhani kama nimefuga mnyama kwa kawaida, kwa sababu kwetu tume sana sana tumefuga ndege, ndege kama vile kuku, kuna huyu mwingine jina la kawaida huwa tunamuita kulukulu, au turkey in english kwa Kiingereza, lakini mnyama bado sijafuga yeyote, huwa niko na uwoga kidogo kuhusu kufuga mnyama.

Siku ambazo sijatoka kwa nyumba huwa naoga mara moja kwa kawaida kwa siku. Lakini siku ambayo nimetoka nje nikaenda kama ni matembezi au shughuli mbalimbali nitaoga kabla ya kuondoka na wakati nitakaporudi hivyo basi nitaoga kama mara mbili kwa hiyo siku kwa hivyo shughuli huongeza mara ambazo nitaeza kuoga.